Napenda kupiga chombo cha mziki, juu nikipiga chombo cha mziki, ama hadi, nikicheza hiyo mziki nasikianga, nikiwa nimetulia, mawazo yameniisha, kwangu napenda kupiga chombo cha mziki, ndo huwa hadi huwa inanieleza, nikiwa na mashida, inanituliza.

Napenda kusikiza redio, redio ndiyo huniburudisha, huwa inacheza muziki yenye ninapenda, bado kuna programu zenye hukuwa nazo za kuburudisha bado huwa inakufahamisha, na bado huwa inakuelekeza, na bado huwa inakufahamisha mambo ya matukio yakifanyika, hupenda redio.

Huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole kufungua simu yangu, kufungua kipatakilishi changu kwa kila shughuli zote na nikienda bado kwa banki shughuli ya kidole hutumia kuchagua viongozi hutumia bado mfumo wa usalama wa vidole. Ndiyo niweze kujulikana ni mimi, mwenya, anatumia hiyo shughuli.

Wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri zaidi? Ni asubuhi asubuhi, kila mwili uko mchangamfu, hujafanya kitu ingine. Asubuhi, ndio watu wengi huajibika, hujituma. Lakini masaa za jioni, saa tayari, uchovu ishakuingia. Asubuhi, ndio hupata.

Uwa napenda kuandika kwa computer, kuandika kwa mkono hapana inakuanga uchovu. Lakini ukiandika kwa computer, mambo inakuanga laisi ata unaezangatu, ata unaeza andika mingi lakini ukiandika kwa mkono, unasikianga afterumetoka kuandika unasikianga ukiwa umechofu, ukiwa umechoka sana lakini kwa computer ni laisi sana.

Ndoto yangu kubwa ni kuanza kampuni yangu na kuweza kusaidia watu kuajiri watu ndo niweze kuwasaidia na bado kuinua tu bado familia yangu na bado naeza kujisimamia mimi mwenyewe kimahitaji bila kutengemea mtu mwingine iyo ndio ndoto yangu kubwa.

Huwa sieki picha zangu mtadaoni, juu huwa naona nikieka mtadaoni ntajulikana na watu wengi na hio sifai, na tena huwa zinaeza tumika vibaya, huwa sieki picha zangu mtandaoni hata kidogo, huwa napenda tu maisha yangu ya kibinafsi yakuwe ni ile yenye, hakuna mwenye, hakuna mtandaoni anaweza kuyaona hivo.

Huwa napanga wiki yangu ya kazi kwa kuwa na ratiba. Ratiba kabla wiki haijanza, najua kwa siku fulani, nitakuwa nafanya hivi na hivi. Kila shughuli, kila kazi inapewa muda wake. Naangalia ni siku gani yenye naweza fanya hivi, na siku gani naeza fanya hivo vingine.

Mfumo wa simu wenye napendelea ni Samsung hiyo simu naonanga kila kitu yake inakuanga kali. Bei inakuanga ya mwananchi. Hata ukiangalia matumizi yake, teknolojia yake inakuanga ya juu kushinda hizi zingine. Ata ikichukua picha. Huwa inachukua fity sana.

Wakati nahitaji msaada kazini, huwa naulizia mwenzangu mwenye tuko na yeye hapo karibu. Ka anaeza nisaidia kwa jambo fulani, na ikishindikana naenda kwa huu mwingine namuulizia. Na ikishindikana kabisa naenda kwanza najaribu kutafuta kwa teknolojia, nione ka kuna suluhisho yenye iko nayo. Na ikishindikana naenda kwa bosi, bosi ananieleza hivo.

Chakula yenye napenda kula jioni ni ugali mayai, ugali ikuwe imepikwa vizuri, mayai ikuwe imekaangwa na nyanya, kitungu, mafuta, hiyo ndo chakula chenye napenda ukila jioni. Na ni kila jioni, ninaskianga nimetulia, ninaskianga tu nimeshiba, na ni chakula chenye ladha.

Kwangu napenda kula ugali, ugali ndo hadi ukila unasikianga umeshiba, si ka wali, wali ukila ukiamkia asubihi unasikianga uko njaa, ama wali ukila alafu ufanye kazi mzito, unasikianga tu imekuisha nikaa hauna ngovu, lakini ukila ugali, ugali unasikianga imeshika tumbo, ukona kitu tumboni.

Kifaa changu huchaji mara moja kwa siku, na hata kuna siku zingine kulingana venye nimeitumia nakosa kuchaji, kulingana matumizi yake, kulingana matumizi yenye nimeitumia kwa siku, muda mwenye nimeitumia sana uchaji mara moja, lakini time yenye sijatumia hata huenda siku kama mbili, ndio naichaji.

Mazoezi yangu ya kila siku hukuwa kukimbia, hukuwa kukimbia, na hukuwa kukimbia, ama naenda jimu, nachukua chuma chuma hapa kule, na nikini na ni kukimbia, nakimbianga kitu kilomita ka tatu ivo kwa siku na nikikimbia hiyo kilomita tatu, after hapo na sikia ni mawazo ya menishia, na nika nimejenga mwili.

Tabi yenye inanichukiza ya watu ni kujiona we ndio mwenye unafaa kuliko uyu mwingine. Na tena unapata mkua pahali hei mtu wanajiona weendo mwenye anastali kuwa maali hapo. Lakini hataki kuangalia wengine, wengine wamefanya ndio wakafikia hapo endo tabi ya unichukiza.